Napenda kushugulikia udhaifu wangu kazini kwa njia ya kujitambua, kukubali na kisha kuchukua hatua za kuboresha. Kwanza, ni naangalia eneo ambalo nahisi sina nguvu kubwa au ustadi wa kutosha na kukubali kwamba nisehemu ya mchakato na kujijenga binafsi. Hii inanisaidia kuwa wazi na kufanya kazi kwa nia ya kujifunza badala ya kuhisi vibaya. Bada ya hapo, huwa naangalia njia za kuboresha eneo hilo ambalo nimelitambua. Hii inaweza kuwa kupitia mafunzo, kusoma vitabu au makala za kitaaluma. Kuuliza ushauri kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi au najaribu mbinu mpya kazini. Kwa mfano, kama ninaona kwamba uvumilivu wangu katika kushugulika na changamoto unahitaji kuboreshwa, huwa na shugulikia changamoto ndogondogo, hatua kwa hatua, hadi ni jenge nidhamu na kuelewa zaidi. Napendelea kutumia udhaifu wangu kama fursa ya kukuwa. Kwa kufanya kazi kwa kujitahidi kuboresha uzaifu huu, situ nina jenga studies zangu, mbali pia ninachangia kwa ufanisi zaidi kwa timu na katika shirika. Napenda kufuatilia maendeleo yangu, kujifunza kutoka kwa makosa na kurekebisha njia pale ninaposhindwa. Kushugulikia udhaifu wangu kazini ni mchakato endelevu wa kujitambua, kujifunza na kujiboresha. Inahitaji uvumilivu nidhamu na nia ya kweli ya kujijenga. Kwa njia hii, kila udhaifu unakuwa nafasi ya kujenga uwezo, kuongeza ufanisi wa kazi na kuwa mfanya kazi bora zaidi kila siku.

Napenda mwezi wa Desemba kwa sababu Desemba ni mwezi unajumuisha hisia ya nyingi nzuri kama vile faraja na wakati wa kusherehekea mafanikio ya mwaka mzima. Napenda jinsi mwezi huu unavyo kuwa na mvuto wakipekee. Ni kipindi cha kuangalia nyuma kuthamini mafanikio na changamoto na pia kupanga malengo mapya ya mwaka ujao. Hii hufanya nijisikie kuwa na mtazamo chanya na motisha ya kuendelea kukua kibinafsi na kitaaluma. Disemba pia ni mwezi wa familia na marafiki. Ni wakati wa kushirikiana na wapendwa, kusherekea pamoja na kuimarisha uhusiano wa karibu. Hii hufanya niwe na furaha, utulivu wa ndani na kunikumbusha thamani ya uhusiano na msaada wa kila moja. Hali hii ya kihemko na kijamii huchangia sana katika ustawi wangu kibinafsi. Napenda disemba kwa sababu mara nyingi hali ya hewa huwa nizuri. Ikitua nafasi ya kupumzika, kufanya shuguli za nje au hata kufurahia muda wa mapumziko. Mvuto wa muaka mpya, unaoanza pia hufanya mwezi uwe wakuhamasisha ndoto, mipango na malengo mapya. Disemba ni mwezi ninaoupenda zaidi kwa sababu unachanganya furaha, tafakari, familia na motisha ya mwaka mpya. Ni mwezi unaoasaidia kuhitimisha mafanikio ya mwaka, kuangalia maeneo ya kuboresha na kujipanga kikamilifu kwa changamoto ambazo unaweza kumbana nazo mwaka ujao na fursa zinazokuja mwakani.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ilio wazi yenye heshima na inayolenga kujenga uelewano mzuri kazini. Kipawa mbele changu, huwa ni kuhakikisha ujumbe ninatoa unaeleweka vizuri na wao ili kuepuka mkanganyiko na kurahisisha utekelezaji wa majukumu. Mimi huwa natumia mawasiliano ya ana kwa ana pale inapo wezekana. Hasa kwa maswala ya nayohitaji maelezo ya kina au majadiliano ya haraka kwa sababu njia hii kusaidia kusoma hisia za mwenzangu na kujenga mahusiano ya karibu ya kikazi. Pia huwa ninatumia simu, baruapepe au ujumbe wa maandishi kulingana na hali na umuhimu wa ujumbe. Kwa taarifa rasmi au zinazohitaji kumbukumbu napendelea barua pepe ili kila mtu awe na rejea ya kile kilicho kubaliwa. Kwa mawasiliano ya haraka au ya kila siku, ujume mfupi au simu huwa rahisi na huokoa muda. Wakati wa mikutano, mimi huanajitahidi kusikiliza kwa makini, kutoa nafasi kwa wengine kuchangia na kuuliza maswali yanayosaidia kufafanua hoja. Zaidi ya kuzungumza naamini kuwa katika kusikiliza kwa makini nawapawafanyikazi wenzangu nafasi ya kueleza mawazo yao, changamoto wanazokutana nazo na mapendekezo yao. Hii hunisaidia kujenga mazingira ya kuaminiana na kushirikiana ambapo kila mtu anahisi kudhaminiwa. Pia inatoa marejesho kwa njia ya kujenga nikilenga suluhisho badala ya lawama. Uwasiliano wangu na wafanyikazi wenzangu unategemea uwazi, heshima na ushirikiano kwa lengo la kuhakikisha kuwa kazi zinafanyika kwa ufanisi na mahusiano kazini yanabaki kuwa mazuri na yenye tija.